Mandhari nzuri ambayo nimewahi kuona ni wakati nilipozuru mbuga ya wanyama ya tsavo mbuga hii ina wanyama wengi wa kufurahisha kama vile tembo simba fisi swara na wengine kadhaa nilifurahia ziara hii.

Maendeleo ambayo ningependa kuona katika jamii yangu ni wanafunzi wasiojiweza wapate msaada wa karo pia kuwekweta kwenye barabara kuu ili kuimarisha usalama pia kujengwe soko kubwa ili kuwasaidia wakaazi kupata bidha kwa bei nafuu.

Siku ya leo niliamka asubuhi saa kumi na mbili. Nikanawa uso kisha nikapigia mswaki baadaye nikanywa chai na mkate kisha nikaenda kazini. Nimejihisi mwenye raha tele.